Niambie kuhusu chumba unachokipenda nyumbani. Ni chumba ambacho ni chumba cha sebuleni, ninapenda chumba kile sana. Kwa sababu ni chumba ambacho kimeweza kutengenezwa kwa mujibu wa kuweza kupumzika. Chumba kile ni sebuleni ambayo imetengenezwa katikati ya nyumba yangu. Na ninacho kifanya katika nyungu sebule nikwamba ninaweza kukitengeneza nikakipamba nikaweza kukiosho kikakua kisafi. Na pia nikaweza kupaka viti ama vitu vilivyo mle ndani vinaweza kuwa vimependeza na vya kupendeka. Na pale utapata kwamba pale sebuleni nimeweza kupamba ukuta kwa picha za kumbu kumbu. Kwa mfano, kuna picha pale ambayo inanikumbusha harusi. Harusi yangu ambayo ilikuwa ni harusi ya furaha siku kama miaka mingi iliopita, kwa hivyo ninapotazama picha ile, ninaweza kukumbuka siku hiyo. Jinsi ambavyo nilivyo kuwa na furaha tele. Furaha ambayo bila kipimo kwa sababu ilikuwa ni siku yangu ya harusi sebuleni pia inaweza kupambwa ukaiweka maua pale mezani ukatafuta maua mazuri yanayong'aa yanayorembeka ambayo yanayonukia vizuri ukayaweka pale kwa mujibu wa kuweza kutengeneza kipambike. Na pale mezani kwanza pia, ninaweza kuwakaribisha wageni wangu, wageni wanapo safiri kuja kutembea kwangu, ninawapeleka pale sebuleni, ninaweza kuwaambia wakae pale, tuweze kujuliana hali, tuweze kukumbushana historia, kumbukumbu ambazo zimipita, ama tawala tunapo zungumzia mambo muhimu kama ya biashara, tunaweza kukaa pale. Pia katika sebuleni utapata kwamba watu wanapata chakula chao pale. Kama familia inaweza kukaa pamoja pale na kuweza kufurahia. Chakula ambacho wameandaliwa kiwe cha staftahi kiwe chakula cha mchana kiwe chakula chajio naweza kukaa pale na mkala pamoja kwa sababu chumba cha sebuleni kimejengwa kwa minajili ya kuweza kupumzika mahali pale. Ninahisi kwamba ninapokuwa katika sebule yangu. Ninahisi kwamba ninafuraha. Unasikia kwamba mwili wangu umetulia nasikia kwamba sina jambo lolote linalonisumbua ila lazima chumba kile kikae kikiwa safi. Chumba kile ndicho kinaeza kuwa kama kioo cha nyumba yako nzima. Unapoweka sebule yako ikiwa katika hali ya uchafu hali ya ambayo haipendezi utaweza kuonekana jinsi wewe ulivyo unaweza kuwa utaonekana wewe mtu mchafuutaonekana mtu ambaye hajui kujipanga utaonekana kwamba ni mtu ambaye pia hajali uchafu na mazingira anayoyaishi ako tu sawa yawe masafi ama machafu yeye ako tu sawa. Na mambo mengine ambayo unaweza furahia ukiwa nayo katika chumba kile ni kwa sababu kina nafasi kubwa. Nafasi hilo unaweza ukaweka vitu kadha wa kadha, unaweza ukaleta picha za aina fulani, ukaziweka pale. Pia unaweza kumbuka mambo mengi ambayo unayahitaji kuweka pale ili kukifanya kirembeke zaidi na zaidi.

Naam mimi nimewahi kupiga kura na kupiga kura ni wakati unapoenda kumchagua yule kiongozi ambaye unaeza kumpenda akakuongoze na unapofanya hivyo unaeza kuwa umefanya kwa njia ya ubalaa na hili uweze kumchagua yule kiongozi ambaye anafaa ama yule umeona amefaa. Ni vizuri kupiga kura kwa sababu kuna ukweli na niudemokrasia kwa sababu kila mtu ana lazima aweze kupiga kura.

Mafanikio gani ya binafsi ninayo dhamini kazini. Mafanikio ya binafsi ambayo ni nayo ya dhamini kazini. Nikomba utapata pesa kivyangu. Nitaweza kuyakimu mahitaji yangu. Jinsi uchumi ambako umeweza kudhoofika nitaweza kudumu maisha yangu na kuyaelekeza kwa njia inayofaa na kwa sasa inapofanya vile pia. Ha!

Jee, unavaa saa. Naam, ninavaa saa. Ninaivaa kwa mkono wa kushoto. Na ninavaa saa ambayo ni ya rangi nyeusi. Na iko na mishipi ya ya rangi nyeupe. Ninapenda saa sana kwa sababu wakati ambapo situmii simu. Na pia wakati napofanya mazoezi, ninatumia saa ambayo iko kwa mkono. Na haichoshi. Na pia inaeza kutumika vizuri. Na kwa wakati wowote, ninaweza tembea nayo kila mahali. Kwa sababu inatumika kila mahali na kila wakati. Ninapenda kutumia saa ya mkono, mkononi kwa sababu ninapoitumia, ninaweza kuji pia ni hali ya urembo, inayo tufanya. Na pia, ni nafasi ambayo inaweza kunionyesha jinsi ambavyo ninaavyo tamani kukaa au kurembesha mwili wangu na mikono kwa njia moja ama njia nyingine. Kuvaa saa inaonyesha ni wakati wa kisasa kwa sababu watu wengi wakati ule hawakua na saa za mkononi. Walikuwa na saa za zile za ukuta saa kubwa sana lakini kwa sasa simu huzi hautumii simu sana kwa sababu ukona saa mkononi.

Ninasafisha vifaa vyangu kama mara tatu kwa siku. Mara moja, ninasafisha asubuhi. Asubuhi, wakati nimevitumia, ninaviosha. Wakati mwingine ninapoviosha ni masaa athuhuri. Ninapoosha masaa ya athuhuri. Ninapaswa kuosha tena. Na pia wakati wa jioni, ninafunga kazi zangu na kuosha vifaa vyangu. Hivyo vifaa vyangu vinanisaidia kukua ambavyo havipati kutu na kwa sababu ya kutooshwa na pia hauvieki mahali ambapo vitavutia wanyama ama wadudu ama pia vitaharibika kwa sababu ya kutokua vimeoshwa. Ninapoviosha, ninaviosha vinginewe na ninavipaka ufuta hili visiweze kuharibika ama visiweze kukuwa zimepata kutu. Naam, ninaviosha kama mara tatu ama mara nne kwa siku. Naam.

Unafanya nini wakati wa baridi. Wakati wa baridi kuna mambo kadha ambayo mimi huyafanya. Kwanza ninaweza kuongeza nguo za baridi ambazo nguo mzito za baridi. Ninaweza kuchagua zile nguo ambazo zina joto na nikakua ninazivaa wakati ubaridi nyingi. Pia wakati wa baridi jingi ninaweza kutofua kila wakati na ninapofua nazianika mbali na ubaridi ule. Kwa mfano unapofua na mashini sita zianika nje kwa sababu zitarudisha unyevunyevu ule. Na kwa hivyo ninabidi nianike kati mahali ambapo chumba bacho kinaifadhiwa vitu vingine na linalo vitumia kama mahali pa kuanikia nguo. Pia wakati wa baridi ninaweza kutafuta jiko ambalo ni la makaa. Na kunapokuwa na baridi sana tunawakisha jiko na kuliweka pale mle ndani kwa nyumba. Napenda kuingia manyumbani mapema huwa sichelewi kazini, ninafika mapema nailikueza kujiandaa. Nifanye mapishi, nifanye kazi zangu harakaraka. Na baada ya kufanya shuguli zangu za siku, ninaweza kupumzika ndani ya blanketi ya ambazo zina joto. Na tena, kweli, wakati mwingine kunapokuwa na baridi kali, ninajipata kwamba nimenunua kifaa ambacho kinaleta joto katika nyumba, na kinacho tumia umeme, na pia ninapo fanya vile, ninakua nimejiepushana na magonjwa ambayo ineletwa na baridi, ama hasara ambayo ineletwa na baridi. Pia wakati wa baridi kali ninaweza kuvuna yale mavuno ambayo nimayaweka shambani kwa mfano mboga zote. Ninaweza kuzichuna na kuziweka mahali ambapo haziwezi zikaharibika kwa urahisi. Na ili zisije vikaharibiwa na baridi ile kali na tunaweza kuirudisha wakati baridi itakapotulia.

Aina gani ya keki unayoipenda ninapenda keki ya machungwa. Keki ya machungwa ni keki ambayo ninayoitamani sana kwa roho yangu ya hata kwa sasa nimeanza kudondokwa na mate kwa sababu nimetamani kula ile keki ubaya najitangenezea keki ile pia anajua ninapomwambia ninataka keki. Huwa anatumana na inaletewa kwa sababu anajua nikiamua kusema ni keki ata itabidi anitengenezee kwa mda mfupi sana ili niweze kula na niweze kukweza kusikia vizuri. Keki ile ninaipenda kwa sababu imeweza kwa kwa viungo ambavyo vina vya ajabu vinavyotoa utamu wake kwa njia unapokule tu kijiko kimoja punde tu utakapo malizana na harusi zako unaomba uende uchukue keki kwa sababu keki ya machungwa ni keki ambayo inahomba ama nadhihirisho wa mapenzi. Na unapo ila ile keki unahisi kwamba umependwa na unapotayari kundesha masiku. Ndiposa unapata siku zimeendelea bila wewe hata kufahamu kwa sababu keki unayoila inakupea motisha wa kuweza kula bila hata kukumbuka siku na masaa. Napenda keki ile ya machungwa kwa sababu inapatikana mahali nipo. Popote pale utakapoenda upate mtu anapika unamweleza jinsi unataka ipikwe na iwe. Na utapata kwamba atakapoifanya jinsi ambavyo inavyofaa atapata baraka zangu na malipo ambayo atahitaji.

Ulifanya nini asubuhi hii? Asubuhi ya leo niliyamuka saa kumi na moja. Na ili niweze kutayarisha mtoto kuenda shuleni. Na kitu cha kwanza ambacho mimi hukifanya baada ya kuamuka ni kushukuru mungu kwa siku. Unamkaribisha awe mungozi wa siku ambayo uko sasa. Na pia awalinde watoto wanapoenda shuleni na wanapo kuwa shuleni. Warejee nyumbani vyema. Na asubui mimi sikueza kula chochote kwa sababu nilikuwa na mtayarisha mtoto aende shuleni kwa hivyo nilimpanga yeye nikampa chakula hapa na ikakua ndiyo chakula cha asubui. Nilienda kazini na baada ya kumtaarisha mtoto na kuondoka kuenda kazini pia na mimi nilijitaarisha na nikaondoka kwenda kazini zangu. Hilibo hili kabla siku ya hijakua niende nisichelewe niliweza kuondoka na kuenda kazini na kuwanza siku yangu jinsi hiyo. Nilihisi asubui kanakwmba sijatosheka kulala. Kwa sababu nililala nimechelewa na kwa hivyo nilipo kuwa ninafanya shuguli zangu za asubuhi nilipatana na msichana mmoja ambaye alinyambia nilowe ni rafiki yake sana. Na pia akaniuliza ushauri jinsi ya kuweza kufanya mambo zangu wa asubuhi. Ninahisi vizuri kwamba asubuhi iko hivyo na ninavyofanya vitu zangu shuguli zangu za asubuhi zinakuwa kwamba zimekamilika vizuri jinsi ambavyo ninavitamani.

Ninamalengo mengi kwa kazi yangu kwa sababu ninamalengo ya kuweza kufungua kampuni zingine nyingi. Kampuni zingine tatu kwa sababu ninapoLenga kufungua kampuni zingine zitaeza kunirahisishia mzigo huwa na kuweku kutokuwa na pesa nyingi. Kwa hivyo wakati nitakapofungua kampuni zingine zitakuwa na kazi nyingi jinsi ambavyo niko nazo. Na pia malengo mengine ni kwamba ninapenda niwe ambaye ni kampuni iko juu kibiashara katika nchi etu. Na miaka mizi mitatu ni ya kazi zangu za kwanza ni natamani kwa muda ujao ziweze kuwa ni siku ni nyakati za kuweza kurudisha. Kurudisha kurudisha ile zile pesa ambazo ziliweza kutengenezwa nazo. Kwa hivyo ninamaanisha kwamba hii biashara ningetamani sana iweze kukua na pia kuwa na watu wandao kufahamu kufanya kazi kama upo ama bila ku bila ku bila ku ku unaambiwa jinsi haupendi. Pia malengo ambayo niko nayo ni kuwapa wafanyakazi kupata wafanyakazi wengi zaidi kuliko jinsi ambavyo niko nao kwa sasa niweze kufungulia vijana makazi niweze kuwapa kazi wakaweza kunifanyia kazi na ili niweze kuwalipa pia ninafuraha kwa sababu malengo ambayo niko nayo ya miaka ijayo ni malengo ambayo yamejaribiwa na yakaweza kupita angaliapo watu wengine ambao wameenda pia warekani ni kwa sababu walikuwa na malengo mazuri pale mbeleni. Na pia sisi tunajua kwamba kwamba bwana kitu si ya malengo yetu utayasikia na siku baada ya siku moja malengo yetu yatakuwa yameza tamati sababu yatakuwa tayari yashafika.

Naam ninapenda kupiga picha sana. Ninapo tumia simu yangu kupiga picha ninaweza tumia kamera. Kwa sababu unapo hifadhi picha zako kwenye kamera ama mitandao ambao ama ukaziweza kuziweka mahali. Hifadhi ambazo hazi wezi zikapotea. Ni jambo la muhimu kwa sababu pia unajua. Unapo piga picha utaeza kuziweka kama kumbukumbu za maisha ya jana. Kwa mkano utakapo utakapo piga mtoto picha. Akiwa wa mwaka moja ukakuja kumuonesha kwamba akona miaka ishirini na kitu. Pia yeye atafurahi sana kuna kuwezi mamake ndie alikuwa anajua kuweka zawadi. Kueka picha kama ishara ya zawadi la miaka ijayo. Kupiga picha ninapenda kutumia kamera kwa sababu ndoi ikona picha nzuri kuliko ya simu unapiga picha moja nzuri na picha inaweza kutoka kwa haraka. Na ninapenda sana kupiga picha kwa sababu pia unapopiga picha unaeza kujiona mahali ya mpapo wewe haufiki naona nakana nikijaribu hii kupiga picha inachukua watu ambao hai ni mayai ya unaeza kupiga picha na ukaeza kuhifadhi katika sehemu zile ambazo vitabu vya kuhifadhi picha pia unaeza ziweka mtandaoni utaweza kuzipata kwa wakati mwingine unaokuja.

Naam ninapenda kuendesha baiskeli. Na nilianza kwendesha baiskeli nilipokuwa mtoto mdogo. Baba yangu aliweza kutununulia baskeli ili niweze kujifundisha nayo na pia wakati wa likizo niweze kupata jambo mbalo litakaweza kunifurahisha. Kwa hivo aliweza kutununulia baiskeli na tulikuwa tunaendesha wakati wakati wa jioni ya bada ya kumaliza kazi za nyumbani. Na kuendesha baiskeli si rahisi vile, niliweza kuanguka mara kadhaa na wakati mwingine najipata kwamba sija nimefanya vizuri. Kwa hivyo baada ya muda nikakua nimeweza kuendesha baiskeli katika hali ya umakinifu zaidi na nikaweza pia kushindana na mandugu zangu na tukakua tuko sawa. Kuendesha baiskeli si kazi tu ya vijana, bali hadi wasichana wanajua kuendesha. Na kuendesha pia kuna faida yake kwa sababu hauwezi ukalipa nauli ukiwa na baiskeli. Utapanda tu baiskeli yako na uweze kuenda mahali ambapo unapaswa kuenda. Kuendesha baiskeli ni kuzuri na pia kuna faida zake ambazo ni nyingi kuliko maafa yake. Kuendesha baiskeli pia ni hali ya mazoezi unapata kwamba mtoto hana njia yake ya kupunguza uzito mwilini mwake. Na kwa watu wakubwa pia ni hali ya kuweza kufanya mazoe zi kwa misuri, miguu, mikono na unakua unakuwa katika hali inayofaa. Ni vizuri kuendesha baiskeli kwa sababu ina faida nyingi kulikuwa maafa.